Je, unapenda kusikiliza radio. Ndiyo napenda kusikiliza radio, kwani radio hunipa habari za kila siku, burudani na pia elimu. Kupitia radio, nasikiliza muziki ninazo upenda, vipindi vya mazungumza na pia taarifa za habari. Pia radio hunisaidia sana kujua yanayoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Wakati mwingine mimi husikiliza radio nikiwa nyumbani au nikiwa safarini, jambo linalo nifanya, nijisikie nipo karibu na matukio.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Naam, ningependa kulizungumzia jambo hili mimi kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mawasiliano mazuri na nidhamu. Mimi hutumia njia ya mawasiliano kama simu, barua pepe, na makutano au mikutano ya mtandaoni ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia mimi hupanga muda wangu vizuri ili kukamilisha kazi kwa wakati, kushirikiana na wenzangu kukutoa mawazo na kusikiliza maoni yao, hunisaidia sana kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Unapanga kazi zako vipi? Napanga kazi zangu kwa kueka malengo ya kila siku. Kwanza, mimi hupenda kuandika orodha ya kazi ninazopaswa kufanya kulingana na umuhimu wake kazi muhimu hupewa kipaumbele ili zikamilike mapema. Pia, mimi hugawanya kazi kubwa katika kazi ndogo ndogo ili iwe rahisi sana kuitekeleza. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wangu.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni kipindi ambacho mashindano rasmi hufanyika na timu hushindana kwa bidii ili kushinda ubingwa. Kipindi hiki hujaa msisimko kwa sababu wachezaji huonyesha ujuzi wao kama kupiga mpira, kukimbia, na pia kulinda uwanja. Na mashabiki wengi hupenda wakati huu kwa sababu huwaleta pamoja kushangilia timu yao wanayoipenda na pia besiboli hufundisha nidhamu ushirikiano na uvumilivi. Mimi sijui kucheza mchezo huu lakini kwa ujumla wakati mkuu wa besiboli ni muhimu sana kwa sababu huimarisha mchezo, huleta burudani na pia huunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni blue au bluu. Napenda blue kwa sababu inanifanya nijisikie utulivu na amani. Rangi hunikumbusha anga safi wakati wa mchana bahari yenye mawimbi tulivu na baathi ya maua kama violet. Napenda kuona blue katika vitu mbalimbali sana kama nguo vitabu na vifaa vya shule. Pia wakati wa likizo au likizoni za pwani napenda kuangalia blu ya bahari na anga. Jambo linalonifanya au jambo linalonifanya sana nijisikie mwenye furaha na mwenye utulivu. Kwa jumla rangi ya blue niya kipeke kwangu kwa sababu inaniletea furaha utulivu na kumbukumbu nzuri kila ninapoiona.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasa maua kama waridi, au sunflower. Harufu hii hunifanya nijisikie mwenye furaha, utulivu na amani. Wakati nikipiga pumzi na kunusa harufu hii nakumbuka mazingira safi na uzuri wa asili napenda kuona harufu hii katika au napenda kuinusa harufu hii katika bustani, mamba ngani, au hata katika nyumba zetu. Wakati maua yapo mezani harufu hii au harufu nzuri hutoa hisia nzuri na hunifanya nijisikie vizuri moyoni.

Niambie kuhusu mchezo wako unayoipenda katika olimpiki. Mchezo wangu ninayoipenda zaidi katika olimpiki ni mpira wa mguu. Napenda mchezo huu kwasababu, unahitaji ushirikiano, mbinu nzuri na nguvu wachezaji wanapo shirikiana vizuri mechi huwa ya kuvutia na pia ya kusisimua. Napenda pia jinsi mashindano ya olimpiki yanavyo leta pamoja. Timu kutoka nchi mbali mbali ni fursa ya kushuhudia ubunifu stadi na nidhamu ya wachezaji. Kuangalia mashindano haya, kuna nifanya ni ya hamasike kucheza mchezo vizuri na pia kuwa na afya njema. Kwa ujumla mchezo wa olimpiki ninaoupenda ni chanzo cha burudhani amasa na pia na mshangao wa kila haina. Nii mfano wa jinsi au ni mfano wa jinsi michezo inavyoweza kuunganisha watu kutoka. Nchi mbalimbali duniani na pia kueneza furaha.

Unapendelea suruali au sketi? Mimi napendelea suruali. Napenda kwa sababu inakufaa vizuri na ni ya starehe na pia mimi ni mwanaume na inanifanya niwe huru kusogea. Kwa mfano kama napendelea kwa mfano napendelea suruali kwa sababu ni rahisi sana kucheza wakati ambapo nacheza mchezo wangu wa soka pia mavazi ninayoipenda, hufanya nijisikie vizuri na kujiamini. Jambo muhimu kila siku.

Niambie kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Kumbu kumbu yangu ya utotoni ni wakati nilicheza na marafiki zangu mtaani. Tulicheza michezo ya kawaida kama mpira wa mguu. Kukimbia na pia kucheza bila kikomo. Kila siku ilikuwa ya furaha na tulijifunza kushirikiana na kuishi na pia kwa pamoja. Na kuna ilinikumbusha masherehe ya masherehe ya pale shule. Na pia sikukuu za familia. Ambapo nilipata fursa kubwa zaidi na mapenzi ya wazazi wangu. Kumbu kumbu hizi hufanya nijisikie tulivu na furaha kila ninapo zikumbuka kwa ujumla kumbu kumbu ya utotoni ni muhimu sana kwangu. Kwa sababu inanikumbusha furaha, marafiki na familia na ni sehemu ya maisha yangu ambayo sitaiweza kuisahau.

Niambie kuhusu majirani yako unayoyapenda. Majirani ninayoyapenda ni wale wanaosaidiana. Wenye wema na pia wale wanapendana. Napenda jinsi wanavyokaribiana na kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada. Kama kuangalia watoto kushirikiana katika shughuli za kijamii na pia au kusaidia familia zinapokosa kitu. Pia napenda majirani wanao heshimiana kuzungumza kwa upole na kushirikiana katika sherehe au hafla za nyumba. Hii hunifanya nijisikie salama furaha na sehemu yangu ni ya dhamani katika jamii. Kwa ujumla majirani wangu ni wema na ni muhimu sana kwa maisha yangu na yetu binafsi. Wanafanya jamii au nyumba kuwa mahali pazuri. Salama na pa kufurahia kila wakati.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda zaidi ni Lebron James napenda mchezaji huyu kwa sababu ana ustadi mkubwa, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wachezaji wenzake kila anapocheza, ananifundisha umuhimu wa kujitoa kwa timu na kushirikiana kwa pamoja. Pia napenda jinsi anavyokabiliana na changamoto chake au changamoto ile yoyote inaotokana katika mechi akitumia ubunifu na ujasiri kupata ushindi mchezaji huyu pia hunifanya nicheke kushangaa na pia kwa masika kucheza na kufanya mazoezi kwa ujumla mchezaji bora wa mpira ya kikapu ni chanzo cha msisimko burudani na pia umfano wa kuigwa katika jamii.